Ninaposherehekea mwaka mpya napendelea kufanya mambo ambayo yananipafuraha motisha na mpangilio wa maisha. Kwa mfano mara nyingi na sherehekea na familia na marafiki kwa chakula kizuri, kuzungumza kuhusu malengo ya mwaka mpya na kupanga mipango ya kufanikisha ndoto zangu zaidi ya hapo, mwaka mpya ni fursa ya kutafakari kuhusu mafanikio ya mwaka uliopita, kujifunza kutokana na changamoto na kuweka malengo mapya kwa busara. Kwa kifupi, sherehe ya mwaka mpya ni mchanganyiko wa furaha, shukrani na maandalizi ya maisha, bora zaidi.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Meanza kuipenda tangu nilipokuwa mdogo karibu miaka mingi iliyopita nikiwa na shauku ya kuona ubunifu na ushindani wa hali ya juu kwenye michezo ya. Mchezo wa kushangaza niliokumbuka ni pale timu iliposhinda champions league finali. Mwaka wa nineteen ninety nine niliposhuhudia jinsi walivyobadilisha mchezo dakika ya mwisho na kushinda kwa mabao ya ajabu mchezaji ninayempenda zaidi katika timu hii ni Christiano Ronaldo, kwa sababu ana kipawa cha pekee, bidii kubwa na daima anachangia ushindi wa timu najihisi furaha na msisimko mkubwa kila mara timu yangu inaposhinda. Na ni sehemu ya kuhama na kuhamasisha moyo wangu. Pia inanifundisha dhamani ya ushirikiano nidhamu na kujituma kwa timu ili kufanikisha malengo ya pamoja.